Nilipenda sana somo la kemia na somo la biolojia, somo la sayansi. Nilipenda sana masomo haya. Yalikuwa yananipatia uhalisia wa maisha na uhalisia wa kila kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu na ningeweza pia kuyapenda sana hayo masomo.

Nimepata uzoefu kadha wa kadha, lakini moja wapo ya uzoefu wa kushangaza sana ambao nimeupata ni uzoefu wa teknolojia kwa kukua na teknolojia kila wakati, nimeweza kunipa uzoefu sana ambao ni wakushangaza na ni wajabu.

Nimeyapata mafunzo mengi sana ya kazini ambayo yameweza kunisaidia katika mambo mengi. Somo moja ambalo nimelipata ambalo limekua muhimu sana. Ni somo la kufanya kazi katika kikundi, kufanya kazi na watu wa aina tofauti na kueza kufanya kazi na watu walio wa aina tofauti.

Simu yangu naitumia zaidi kwa kufanya kazi na pia naitumia zaidi kwa kuongea na marafiki, naitumia zaidi kwa kufanya biashara, kuongea na marafiki. Imekuwa ni kifaa ambacho ni muhimu sana katika maeneo haya na nimekuwa ninakitumia sana.

Hili kujifunza ninafanya mambo kadha, wa kadha, jambo la kwanza amablo nalifanya ni kusoma, kusoma vitabu, na kutafuta katika mitandao, mambo amabayo nahitaji kujifunza, na baada ya kusoma pia ninakaa na marafiki nasoma kutoka kwa marafiki.

Kwa kawaida shughuli zangu za wikendi huwa ni za kufanya kazi ya kanisani, jumamosi na jumapili najiandaa kuenda kanisani, kutoka kanisani tu narudi natulia. Sina jambo lingine na kufanya wikendi, ijapokuwa labda kuenda mahali na familia.

Nina kumbukumbu kadha wa kadha kutoka utotoni, lakini kumbukumbu moja ambalo nalikumbuka sana zuri la kutoka utotoni ni wakati ambapo tulikuwa na nafasi ya kucheza pamoja na wenzangu, kushirikiana, kwenda kutembea na kufanya mambo kwa pamoja.

Napenda sana kula popcorn. Huwa ninapenda sana haswa zile ambazo nimejitengenezea mimi mwenye katika nyumba ninazipenda sana kuzikula popcorn. Kwa sababu zina manufaa mengi wakati wa utulivu wakati nimetulia wakati naangalia sinema.

Mtu anayeanza kazi ningependa kumpa ushauri ya kwamba ni vizuri afanye kazi kwa bidii na akuwe na mawazo ambayo yamefunguka kwa maana unapofanya kazi unapaswa kuwa umefunguka mawazo ili ukaweze kuona mbele na ukaweze kufanya kazi kwa ukamilifu na kwa bidii.

Sherehe yangu ya kupendezwa sana ni sherehe ya harusi. Naikumbuka ikiwa ni sherehe muhimu sana. Sherehe ambayo iliniingiza katika kiwango kingine cha maisha na kwa hivyo sherehe ya harusi naitazama ikiwa ni sherehe ya kupendezwa sana.

Maoni kutoka kwa wengine nayapokea nikiwa na moyo ambao ukowazi lakini niko na nafasi ya kuangalia na kutazama umuhimu wa maoni hayo ambayo nayapokea ili nisije nikachukulia maoni ambayo hayana msingi na hayana manfaa.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwishoni wa mwaka naupenda zaidi kwa sababu uko na nafasi nyingi ya kuwa na sherehe, nafasi nyingi ya kutembelea marafiki, nafasi nyingi ya kufanya mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo msimu huo nauangalia ukiwa ni msimu wa muhimu sana.

Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kuwahi, ninapenda sana wakati ninawahi, ninafanya mambo kwa haraka, ninafika niendapo kwa haraka, ninatazama na kuangalia wakati ili nisije nikachelewa au kukosea, mimi ni mtu wa kuwahi.

Natumia njia wakadha wakadha kupumzika, niko na mambo mengi ambayo hunifanya mimi nitulie, na kitu cha kwanza ni kusikiliza mziki, kitu cha pili ni kuomba, kitu cha tatu ni kuangalia sinema, hayo mambo yana nisaidia nikaweze kutulia, na kisha kitu cha nini kulala.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mbinu tofauti, mbinu ya kwanza ni kuwa na mawasiliano yaliyo ya karibu, kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa karibu sana na kila moja aliye wa hiyo timu na kuwa na mikakati ambayo itafanya tusiwe na kukatika kwa mawasiliano. Hiyo inanisaidia kuwa na uwezo wa kuwasiliana na pia na uwezo wa kushiriki mambo kadha wa kadha na kila moja kupata nafasi ya kushiriki katika mazungumzo na katika kazi.

Mtaa wangu una mambo mengi ya kujivunia nayo na ninapenda mambo kadha wa kadha na mtaa wangu. Kitu cha kwanza ambacho ninapenda ni kwamba kuna utulivu, hakuna makelele. Ni mtaa ambao umetulia kabisa. Na kwa hivyo hiyo inanifurahisha ya kwamba niko katika mtaa ambao una utulivu. Ni mtaa ambao pia uko na amani na ninapenda pia amani ambayo imejaa katika mtaa.

Kucheza na watoto ninapenda sana. Inanipatia nafasi ya kujua wanayo ya fikiri, michezo ambayo wanaipenda. Inanipatia nafasi pia ya kujenga uhusiano na ushirika mzuri na wao. Inanipatia nafasi pia ya kujua mawazo yao na pia kujua hali yao ya maisha katika kukua kwao.

Chakula ninachopenda kula jioni ni ugali. Ugali kwa sana sana ugali kwa samaki. Ugali kwa nyama ama ugali kwa kuku. Ninapenda sana cha muhimu ninapenda sana kula ugali masaa ya jioni. Maana inanipatia nafasi ya kuwa na kupumzika kuzuri na utulivu.

Shule inanipa kumbukumbu nyingi sana nzuri na kumbukumbu ya kwanza ambayo ninaikumbuka sana kwa ukaribu ni jinsi ambavyo tulikuwa na uhusiano na wanafunzi wenzangu. Jinsi ambavyo tulikuwa tunaweza kufanya masomo ya aina tofauti na shule iliweza kunipa hiyo nafasi na ndiyo kumbukumbu niliyo nayo.

Ninapenda hesabu sana. Ninapenda hesabu tangu nilipokuwa katika shule ya msingi. Nimekua ninapenda hesabu, shule ya upili, napenda hesabu, chuo kiku, ninapenda hesabu. Imekua inanipa nafasi ya kuangalia mambo jinsi yalivyo na kuangalia mambo katika uhalisia. Hesabu inanipa hiyo nafasi na kwa hiyo ninapenda hesabu.

Kifaa changu nakichaji mara nyingi sana kwa siku lakini inategemea jinsi ambavyo nimeweza kukitumia. Nikiwa nimekitumia sana ninaweza chaji kama mara nne. Lakini kama sijatumia sana ninachaji mara mbili asubuhi na jioni. Na kama nimekitumia sana naweza chaji kama mara tatu ama mara nne asubuhi mchana na pia usiku.

Napenda sana kunywa maziwa, maziwa nimekua nayapenda kuyanywa tangia nilipokuwa mtoto. Nahakisha wakati wa sasa pia ninapenda kunywa maziwa. Napenda kuinywa ikiwa freshi, freshi ama ikiwa mala ninapenda aina yote ya maziwa kuinywa. Maziwa imekua ya muhimu sana kwangu.

Simu yangu naitumia kwa muda mrefu sana kwa siku kwa maana ninaitumia kwa kazi na pia naitumia katika kuzungumza na marafiki. Sanasana ninaweza nikaitumia siku mzima na simu yangu huwa naikumbuka ikiwa kitu cha kwanza ninapo amuka asubui. Jinsi ambavyo imenisaidia katika maisha ni kwamba nimeitumia katika kutengeneza urafiki na uhusiano na pia nimeitumia kufanya biashara.

Ninapenda kufanya mambo mengi sana na marafiki, jambo la kwanza ninapenda kula pamoja na marafiki, jambo la pili ninapenda kukaa tu na marafiki na kuzungumza kuhusu mambo ya maisha, jambo la tatu pia ninapenda kucheza na marafiki kuwa na wakati wa kujifurahisha na kujiburudisha, kuenda kutembea pamoja na marafiki na pia kuomba pamoja na marafiki.

Ninanunua vitu mara nyingi kwa kutumia simu. Kufanya malipo, ninafanya malipo na simu. Na pia kununua, ninanunua na simu kupitia katika maduka ambayo ni ya mtandaoni kama jumia, kama kilimall. Inanisaidia sana kufanya kununua bidhaa kupitia simu.

Muda wangu wa bure nautumia kwa mambo kadha wa kadha jambo la kwanza naweza nikautumia kulala ili kupumzika. Natumia muda wangu wa bure pia kuingia mtandaoni na kuangalia habari na kuongea na marafiki. Natumia muda wangu wa bure pia kuangalia sinema kwenye mtandao kwenye YouTube. Na pia natumia muda wangu wa bure kukaa tu na kupumzika na kutafakari.

Chakula ambacho ninakila mara nyingi, mchana ni ugali, napenda sana kula ugali, kwa hivyo ninaweza kula ugali kwa mara nyingi sana, mchana ninaweza kula ugali tena jioni, lakini mara nyingi ni ugali ndiyo ninaweza nikakula mara nyingi sana.

Napenda sana kupiga vyombo vya mziki. Napenda sana kupiga gitaa. Napenda sana kupiga piano. Napenda sana kujifraisha na hivyo vyombo vya mziki. Napenda sana kujifundisha. Bado ninajifundisha vyombo vingine vya mziki. Kwa mana ninapenda mziki sana.

Singependa kurudi ujana kwa maana yaliyopita nimeshamalizana nayo lakini kama ningepatiwa nafasi ningependa kurekebisha mambo kadhaa ambayo sikuyafanya ninavyopenda lakini singependa kurudi katika ujana kwa maana ujana nilishamalizana nayo na nimesha pita.

Aliyenifundisha jambo muhimu sana katika maisha naweza sema ni mchungaji wangu. Aliyenifundisha ya kwamba njia ni moja ni kristo yesu. Ndiyo itatufikisha katika uzima wa milele. Kwa hivyo mchungaji ndiye aliyenifundisha jambo la muhimu sana ambalo limenishikilia hadi wakati huu. Nakaa nikijua kwamba mungu ni mmoja na yesu ni mmoja na njia ni moja kwenda katika uzima wa mbinguni.

Napenda sana kucheza ngoma. Napenda sana kucheza nilikuwa ninacheza tangu nilipokuwa mtoto. Na nimekua bado ninacheza. Kwa hivyo nimeipenda sana jinsi tu nilivyoipenda nikiwa mtoto ndivyo tu bado ninaipenda ngoma. Napenda kuicheza sana ngoma.